Kumbukumbu nzuri ambayo ninayo kutoka utotoni, ni pale ambapo nipokuwa nikicheza na watoto wenzangu, michezo ya rede, kombolela na michezo mingineo mingi, huku wazazi wakituambia, chezeni vizuri, msije mkaumia, ndio kumbukumbu mojawapo mzuri ambayo naikumbuka kipindi nikiwa mtoto.

Hapana sijiawahi kusafiri kwa ndege. Japo ni ndoto yangu mojawapo maishani mwangu kusafiri kwa ndege. Either ndani ya nchi yangu ya Tanzania ama nje ya nchi yangu ya Tanzania. Ilmradi tu nisafiri na ndege kutoka sehemu moja kuenda sehemu nyingine.

Kitu pekee kinachonifanya niwe na furaha zaidi. Ni pale ninapoona mambo yangu yanaenda halafu na amani ya moyo naishi vizuri na watu naonyesha ushirikiano nao kazini, nyumbani na kwenye shughuli za kijamii ndo maana nakuwa na furaha sana.

Wakati wa mapumziko ya mchana, huaga napenda kupitia channels zinazofundisha mambo ya upishi, yani nafautilia lespi mbali mbali kwenye mtandao wa YouTube. Kwa lengo la kuongeza ujuzi pamoja na uzoefu kwenye masuala mazima ya ugunduzi wa menu tofauti tofauti.

Ndiyo kuhusu majirani zangu na wafahamu kwa sababu ni watu pekee ambao wanani zunguka pale napo ishi na ni watu ambao na unishano shirikiano kwenye shuguri za kijami ama za pari nyumbani ninapo ishi je vipi unataka ni kutajie majina yao.

Huwaga natoa sadaka, pamoja na michango. Michango huwaga natoa pale inapohitajika kwa ndugu zangu, marafiki zangu, kwa ajili ya kutimiza shuguli fulani. Na sadaka huwaga natowa kanisani mahali ambapo ni kihuzuria ibada. Je, una swali nyingine ni kusaidie.

Ndiyo natumia usalama wa vidole kwa ajiri ya kuimalisha talifa zangu za teknolojia kama talifa kuhusu masomo yangu, talifa kuhusu mambo yangu wa kikazi, yani vyeti vyangu vya kimasomo. Kuna swali jengine nikujibu.

Ndiyo, napenda kutumia mda nikiwa na familia yangu. Pale napotoka kazini. Aidha, mi hutoka kazini saa nane na nusu alasiri na uwezo wa kukaa chini na familia yangu na kupiga story mbali mbali. Aidha, kwa habari sina habari nzuri ama kuzungumzia maswala ya maendeleo ya masomo ya watoto wangu.

Wazo zuri nililonalo kwa siku ya leo ni kuhusu watoto wakike yani wasichana. Muda wa kuolewa ukifika, wajitahidi basikuolewa na wasiseme kwamba muda bado. Hatimaye wanakuja kuzeekea nyumbani na kulaumu wanaume waongo na wanaume ni wachache. Kumbe kosa nila kwao na wala siyo la wanaume.

Ndiyo, napenda kukimbia hasa hasa wakati wa alfajiri. Endapo nikiwa nafanya mazoezi na kukimbia ni mojawapo ya mazoezi yangu ambayo huwaga naamini naimaarisha mwili, naimaarisha viungo vya mwili. Yaani naweza kukimbia kwa siku takribani kilomita tano kuenda na kurudi.

Huwaga nafanya kazi kwa ushirikiano na wenzangu pale inapobidi. Eitha, tumepewa kazi kubwa ambayo inabidi tuifanye kwa ushirikiano kwa mfano kuandaa menyu. Huwaga tunatakiwa kuandaa menyu kwa ushirikiano kwa lengo la kukusanya mawazo tofauti tofauti. Kwa sababu, mawazo ya mtu moja hayawezi kulingana na mawazo ya mtu zaidi ya moja.

Huwaga anapenda sana kufanya mazoezi ya viungo endapo nikiwa na marafiki zangu. Kwa mfano, asubuhi huwaga anakimbia na marafiki zangu takribani kilomita tano tunaenda na tunarudi. Baada ya hapo, tunaoga halafu tunapata chai asubuhi ndo tunaweza kupumzika.

Mimi huwa ni mtu wa kuwahi. Popote pale niitwapo ama popote pale ninapoenda kufanya kazi. Uwaga ni mtu wa kuwai. Kwa lengo la kufanya kazi kwa weledi. Kwa sababu, endapo ukichelewa, hauwezi kufanya kazi yako kwa weledi. Ila ukiwahi, unaweza kufanya maandalizi mazuri, kisha ukafanya kazi yako kwa weledi. Ukilinganisha na mtu ambaye amechelewa.

Huwa nawasiliana vizuri na wafanyakazi wenzangu kwasababu mawasiliano mazuri kazini ndiyo yanaleta uweledi wa kazi na ufanisi wa kazi endapo mkiwa mazingira ya kazi. Na ndio maana huwa najitahidi sana kuwasiliana vizuri kwa lengo la kufanya kazi iwe nyepesi.

Huwanga naweza kushambulia tatizo kazini ama kulitatua tatizo kazini kwa njia zifuatazo. Namba moja, nitamufuata kiongozi ili aweza kunisadia kulitatua ilo tatizo? Either, kama tatizo hilo ni dogo, ntali solve mimi kama mimi kwa kupitia ujuzi wangu. Kama likishindikana, ntamtafuta mfanyakazi wa karibu yangu ili tuweze kulishambulia kwa pamoja.

Mimi napenda sana chakula aina ya baga. Ambacho ladha yake ni tamu kwa sababu huwanga inawekwa chumvi pamoja na pili pili manga. Kwa hiyo ule utamu mimi ndio huwanga naupenda. Na mara yangu ya kwanza kukila nilikula hotelini. Ilikuwa ni mwaka jana ndio mara yangu ya kwanza kukila. Na mtu pekee aliyenielekeza chakula hiki ni rafiki yangu wa karibu kabisa ndio alinielekeza kwenda kula chakula hicho. Na mara yangu ya mwisho kukila ilikuwa ni jana wakati wa mchana.

Haya bwana unachekesha lakini mimi napendelea sana suruali kwa sababu ni mwanaume na nimekwambia mimi naitwa Michael kwa hivyo napendelea sana suruali na wala siyo sketi Kwa nini napendelea suruali? Kwa sababu suruali ni vazi pekee linalomtambulisha kwamba huyu ni mwanaume.

Ndiyo natumia teknolojia ya sauti kwa sababu teknolojia ya sauti ni nyepesi na na ni rahisi kujifunza ama kufanya ukilinganisha na teknolojia ya kuandika maneno kwa hiyo kwa upande wangu naonaga teknolojia ya sauti ni nyepesi zaidi kufikisha ujumbe kwa mhusika aidha unaweza tumia AI yani chatgpt, Gemini na nyinginezo nyingi.

Mwezi wa pili wa mwaka ndo huwaga ni mwezi pendwa katika maisha yangu na naupenda kwa sababu huwaga nauchukulia kama mwezi wa bahati katika maisha yangu. Yaani hata kama nahitaji kufanya jambo lolote lile ambalo na nahitaji lifanikiwe huwaga napenda sana kulifanya mwezi wa pili kwa kila mwaka.